Habari ninaitwa jesse nikepeda kuelezea nini ninacho penda kuhusu shilika langu kitu ambacho ninachokipenda kuhusu shilika langu ni kuleta watu pamoja kuelimisha mabo ya jamii kuwasaidia ninapopaweza na kuhakikisha ya kwamba nimewabadilisha maisha ili wakanda kuishi maisha mzuli na yenye amani.

Habari naitwa Jesse. Ningependa kuelezea kama huwa naisoma gazeti Ndiyo huwa napenda sana kusoma gazeti kwa sababu gazeti inanielimisha kwa mambo mingi inanisaidia kujua kinachoendelea katika taifa langou na hata pia duniani na pia gazeti ina mambo mengi kama vile mambo ya burudani Yanayosaidia mtu kukua kimawazo.

Habari nanaitwa jesi Ningepanda kuelezea kama ni naomchezo mchezo wa obao Mpecho mchezo wa obao haswa mimi sipeni kwa subabu ni mchezo obao unezaukaumiza mtu na kumwacha na mtu na majela hamingi Kwa hivyo mimi huwa wanapenda kuchezo mchezo abao hawizi kuhatanisha maisha watu mengine ama pia maisha yangu.

Habari naito wa jesi Nengependa kuelezea mafunzo ya kazi abayo yananisaidia saidi Mafunzo ya kazi abayo yananisaidia ni mafunzo ya kujifunza jinsi ya kupanga kazi yangu kupanga ata pesa yangu kujua nitakavyo zitumia vizuli kujua zenye nitaeza kuzieka zenye nitaeza kutumia kazini na zenye nitaeza kuweka za kujibuludisha.

Ambali naitwa naitwa Jesi, ningependa kueleze jinsi ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine. Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kukaa na wao pamoja na amani, kuwaelimisha mambo mazuri kuhakikisha ya kwamba, pia wao wanafuraha na kuwapea heshima inayofaa.

Habari naitewa jesi ningependa kuwelezea kama huwa naandika kwa mkono au kwa kompuita Huanapena kuandika kwa kompuita Kwa sababu kuandika kwa kompuita ni haraka na upesi kushidata kwaandika kwa mkono Pia kwaandika kwa kompyuta ni vizuli kwa sababu utaweza kuhieka vizuli data yako kwamba umeandika kwa kompuita hile kuyiona tena na pahali ya bapo ni pazuri na pasafi ambapo haitahalibi.